Wakati niko na muda wa kutumia na familia yangu, huwa ninapanga shughuli ambayo tunashereke kama ni hiyo siku, ama labda huo muda. Kuna wakati mwingine kama shule zikifungwa, tunapenda kusafiri na watoto, twende likizo kwenye bahari, tunaogelea pamoja, na pia tunacheza michezo pale kwenye bahari, kwenye pwani tunacheza michezo kama vile basketball pale kwenye bichi, na hii michezo inatusaidia sana kujumuika pamoja. Lakini unapata kama ni sio wakati wa likizo, tukio pale nyumbani, tunapenda kutazama filamu pamoja, na hii inatusaidi kuungana pamoja, tunakaa pamoja, na hii naongezea muda ambao tunatumia kwa pamoja kama familia. Pia kama sio kutazama filamu, tunapenda kusoma vitabu, tunasoma vitabu pamoja, kama ni hadithi, tunahadithiana pamoja, na hii pia inatusaidia kuongea na kueza kujielezea, wakati tuko na huo muda wa kuzungumza na kusoma na kusoma hadithi pamoja. Pia kuna zile michezo tunaeza cheza pale nyumbani kama familia, tunapenda kucheza michezo za kadi, na hii inatusaidia kutulia na kuweza kufurahia pamoja. Kwa hivo wakati tuko pale kama familia, tukishiriki ama tukitumia muda wetu kwa pamoja, inatusaidia kupendana zaidi, na hii pia inatusaidia kutatuwa migogoro zetu na kutupunguzia hasira. Kwa hivo ni kitu mzuri sana kutenga muda wa kutumia na familia, na hili ni jambo ambalo nimekuwa nikifanya kwa muda mrefu, kwa vile inatusaidia kukuwa na upendo zaidi, na kusaidiana zaidi na mambo. Kama hayo ambayo unatarajia kufanya kama familia moja.

Huwa ninapenda sana kukunywa chai asubuhi nikiamka na huwa ninapenda chai ya majani, ambayo imepikwa na majani na chai na ikawekwa sukari kidogo. Ninapenda sana kutumia viungo mbalimbali wakati natengeneza chai yangu kama vile tangawizi na huwa inafanya ile chai yangu inakuwa na ladha nzuri sana. Na pia ninapenda iliki ama kwa lugha kimombo initwa cardamom. Na harufu yake pia inafanya ile chai yangu inavutia sana. Na pia kuna mdalasini ama cinnamon. Na huwa inatoa ladha ya joto na utamu. Ninapenda sana nikieka chai yangu. Hiyo mdalasini kwa vile pia inaongeza ladha. Inaonja kama vile iko na sukari. Na hizi zinanisaidia sana kufanya ile chai yangu ikuwe na ladha nzuri na inaweza kwa vile sasa ile ladha imekuwa mzuri sana kwa sababu ya kuweka zile viungo, unaweza ukakunywa chai yako vizuri na unaweza ukakunywa chai mingi kuliko kama haina viungo. Wakati mwingine pia ningependa kukunywa juisi pale ya matunda na hii juisi natengeneza asubuhi nikiamka, nawezatengeneza juisi ya maembe ambayo naweka pale kwenye blender ama naweza changanya matunda mengi pamoja kwa blender alafu natengeneza juisi yangu mimi mwenyewe. Kwa hivyo nikiamka asubuhi, kama ladha yangu ya hiyo siku nataka kunywa chai, hiyo nda ndiyo nitakunywa. Lakini kama nataka kitu baridi basi, natengineza juisi ya matunda, alafu ninakunywa asubuhi kabla niondoke kuanza shughuli zangu za siku.

Ndiyo, huwa ninapenda sana kujaribu vyakula mpya na sana sana napenda kujaribu vyakula kulingana na maeneo ambayo kile chakula kimetengenezewa. Kwa mfano huu mwaka nataka sana ni jaribu kutengeneza ama kukula chakula cha shawarma na hii shawarma unapata ni chakula cha kule pwani na inatoka sana sana mashariki ya kati na pia asili yake ni kule Lebanon ama Syria na Uturuki. Unapata shawarma huwa inatengenezwa na nyama mingi kama vile ya kuku ama ya ngombe iliyokatwa vipande vidogo vodogo halafu pia imeekwa viungo pale kama vile kitunguu saumu imeekwa pia mtindi ama kwa lugha ya kimombo yoghurt halafu pia ineza wekwa siki ya pineapple ama ya ndimu, ama tangawizi, pilipili, mdalasini, paprika hizi vitu zote pia chumvi na pilipili na pia unapata inakuliwa na mkate wa kipande na wapita au chapati laini na ukiunganisha hizi vyakula hizi vitu zote Unapata chakula cha shawarma Lazima kinavutia sana Kwa hivo huu mwaka nimeamua lazima ni jaribu chakula cha mdalasini cha shawarma Pia mimi niweze kujua vile kina onja Nimejaribu kukula pia biryani ambayo pia asili yake ni India Lakini sana sana sasa imeenea Afrika mashariki sana sana kule Mombasa na unapata pia shawarma Unaeza ukapika na mchele na nyama ya kuku halafu na viungo vyake kadhalika pale Kwa hivyo chakula cha shawarma cha biryani kilinipendeza sana na nikafurahia sana. Kwa hivyo nataka sasa nihakikishe kuwa nimejaribu chakula cha shawarma.

Kumbukumbu yangu ya utotoni, ambayo hunikumbusha sana utotoni ni wakati niliweza kuhudhuria harusi ya shangazi yangu. Na ilikuwa ni wakati wa mvua, kulikuwa kumenyesha sana. Na hiyo siku baba yangu alikuwa ameendesha gari letu ambayo ilikuwa ni aina ya Pujot. Na wakati tulikuwa tumeenda kule harusini, tulikuwa tuko na mama yangu na baba yangu pamoja kwa gari. Halafu kwa ule msonga kwa zile magari ama hile orodha ya zile magari ambazo zilikuwa zimehudhuria harusi zikaanza kukwama kwa matope na wakati zile gari zilikwama kwa matope baba yangu alieza kupenya kando kando ya barabara kwa hivyo gari lake halikukwama kwa matope na hili jambo linifanya nikajihisi, nikasikia kuringa sana kwa vile baba yangu alikuwa mshupavu sana na hakukwama kwa matope wakati hizo gari zingine zilikwama kwa matope. Na hii hunikumbusha sana maisha yangu ya utotoni na kutoka huo wakati nilikuwa ninaringa kuwa kwa vile baba yangu alikuwa na gari la aina ya Pujot. Ndio maana gari yake haikukwama kwa matope na hivo ikanifanya nifikirie kuwa pujot ilikuwa ni gari ya buhu ilikuwa ni gari shupavu sana.

Timu ambayo ninafuatilia sana kwa michezo ni timu ya Chelsea FC na hii ni kwa sababu Chelsea ni mojawapo ya vilabu vinavyoshinda vikombe mara kwa mara sana sana kule barani ulaya na uingereza. Na umiliki wa zamani, Roman Abramovich aliongeza hati ya klabu na kuleta wachezaji na makocha wa kiwango cha juu sana. Kwa hivyo hii ilinifanya nikavutiwa sana na hicho klabu cha Chelsea na hivyo ndio nikaanza kukifuatilia sana sana. Na iko na wachezaji na makocha mashuhuri sana, kama vile kocha Jose Mourinho na Calo Ancelotti na wengineo. Na pia unapata kuwa imeweza kushiriki mara mingi sana kwa ligi kubwa kubwa kama vile ligi ya mabingwa ya ulaya, ama ile English Premier League, FA Cup na kadhalika na hii inafanya kuwa Chelsea lazima utaipata kwenye zile vilabu ambazo ziko kwenye mstari wa mbele kwa ushupavu Samahani imekua na wachezaji mashupavu sana kama vile Didier Drogba ambaye pia ako na ni muafrika ni wa kutoka Afrika tuko na watu kama Frank Lampard, John Terry, ama Eden Hazard hao ni watu wote ambao wameng'ang'ania ile timu Hata kuwawezesha kushinda zile ligi ambazo imeweza kushinda na kadhalika na iko na vikombe vikubwa zile imeshinda kama la ligi bingwa ulaya ama UEFA Champions League ambayo ilishinda mwaka wa 2012 ama mwaka wa elfu mbili kumi na mbili na mwaka wa elfu mbili ishirini na moja iko na ya English Premier League, vikombe sita, vikombe vya FA Cup, nane iko na vikombe mingi sana zile imeweza kushinda na hivo imesalia kuwa klabi yenye heshima kubwa barani ulaya na hata huku Afrika kutokana na mafanikio haya yote.

Ninapenda sana kuenda pwani kwa kweli na huwa ninahakikisha kuwa nimeenda pwani kama maramoja hivi kwa mwaka mzima. Na hii ni kwa sababu unapata kuwa pwani kunavutia sana kwa sababu ya uzuri wa asili, utamaduni, na hata shuguli mbali mbali za burudani na hizi ni shuguli zote ambazo ninaeza nikashiriki wakati niko kule pwani ya Mombasa. Na kama vile mandhari ya kuvutia, unapata zile fukwe za kule kama malindi, kama diani, ziko zinavutia sana kwa mchanga wake mweupe au wa dhahabu. Unapata mandhari ya macheo ya jua na mawimbi ya bahari, hivi vyote vina vina vutia sana. Kama ama zile miti za minazi na mandhari ya tropiki ambayo yanapendeza sana. Unapata pia, unapata fursa kuogelea ama kupigambizi na kuendesha boti wakati uko kule kwenye pwani. Na unapata pia kule kuna mahoteli za kifahari wakati unao muda unaeza ukaenda ukakula kwenye zile hoteli. Na pia, unapata pia kusafiri kwa boti na jadi kama ngalawa au do, ambazo ziko kule kwenye pwani, zinavutia sana. Unapata pia lugha ya kiswahili ambayo ni utamaduni wakipekee kule mombasa na mila za pwani kama ngoma za kitamaduni ni jambo moja ambalo haungependa kupitwa nalo. Kwa hivyo unahakikisha kuwa umeweza kuudhuria zile ngoma za kitamanduni, unakula chakula cha kienyeji kama vile biryani, samaki na viazi vya nazi ama viazi karai. Na vitu vingine mingi sana ambavyo vinavutia kule mombasa ama pwani na hata hivyo unapata pwani ni mahali pa kupendekeza sana na mapumziko. Kwa vile nikiwa kule mobasa na usingizi wangu huwa mzito kabisa ni huwa nina lala kwa sababu kule kuna amani na utulivu na hewa ya joto ambayo inanisaidia na lala vizuri sana. Iko hivo mwaka mzima Unapata kuwa pale kwa sababu ile hewa Unaezo ukatembelea mombasa wakati wowote na kuishi maisha ya karibu na asili Wakati umetembea pale kwa sababu ya utamaduni wa watu wa kule pwani.

Ninaweza nikapata mafanikio mbali mbali pale kazini haswa kwa sababu ya kufanya kazi kwa mpangilio na vile inafaa na kulingana na bidi yangu na nidhamu yangu na malengo yangu. Kuna mapato mengi na mafanikio mengi sana nimeanza kupata pale kazini kama mapato ya fedha na kwa kweli ukifanya kazi yako vizuru unapata pia mshara wako utaendelea kukua kwa vile utaweza kuongezewa mshara yako kila wakati iwezekanavyo. Na hii inasaidia sasa kwa upande wangu niweze kuongeza akiba yangu na uwekezaji zaidi. Pia ninapata ujuzi na maarifa najifunza study mpya za kitaalamu na za maisha kupitia kazi yangu na inaongeza uzoefu na kujiamini kazini. Na kwa pande wa cheo ninapata nafasi za juu zaidi katika kampuni au shirika na hii ni kwa sababu ya ujuzi wangu na kufanya kazi vile inafaa. Na kwa sababu ya kuaminika zaidi, ninaeza nikapewa majukumu yenye ni muhimu zaidi pale kazini. Hata kwa upande wa mitandao ya kijamii na kikazi, inaniwezesha kujenga mahusiano mazuri na watu wenye mwelekeo kama ule wangu. Na pia ninapata fursa mpya kupitia marafiki wa kazi au wa kitaaluma. Una mafanikio mengi mbalimbali kama vile utambulisho wa kitaaluma. Ambapo ninajulikana kama mtaalamu au mchapa kazi katika sekta fulani kwa sababu ya kufanya kazi pale kwa muda mrefu na ninapata sifa na heshima kwa kazi yangu bora kwa hivyo pia utulivu wa maisha kwa sababu ukiwa na kazi ambayo inakupatia mapato mazuri na ata kukuwa na kazi peki yake unapata maisha yenye mpangilio bora na uhakika wakesho na matumaini Kwa hivyo kwa vile uko na mapato ya kila siku na uhakika uko na kazi, unapata maisha yenye utulivu kabisa. Na inakupatia hata uwezo wa kusaidia familia na jamii. Kwa vile nitaweza kusaidia wale ambao wako karibu na mimi kupitia hii kazi yangu. Kwa hivyo unapata sanasana, inanipatia pia kujitambua na kuridhika na maisha yangu. Kwa vile ninajisikia nimetimiza wajibu na ndoto zangu na maoni zangu na inanipatia furaha ya ndani kwa kujua kazi yangu inaleta thamani kubwa kwa maisha yangu. Kweli kazi ni daraja muhimu sana inaniletea mafanikio mbalimbali kwenye maisha yangu. Sio pekee yake kwa mapato bali pia kwa ukuwaji wa kibinafsi.

Mzazi ndiye alieza kunifundisha kitu cha maana zaidi kwenye maisha yangu. Na huo wakati nilikuwa mso mdogo wa miaka kama kumi hivi, nikiwa kwenye chuo, nikiwa mtoto mdogo naenda shuleni, babangu alieza kunifundisha kuendesha baiskeli. Na nilifurahia sana kwa vile alikuwa mpole na alichukua muda wake kuhakikisha kuwa nimejua kuendesha baiskeli bila kuumia bila kupata majeraha yeyote. Na nilifurahi sana kwa sababu ninaamini kama ingekua ni mtu mwingine, hangekua na muda waku hangechukua muda wake kunifundisha kwa utaratibu kuendesha baiskeli. Ngawaje nimeeza kujifunza mambo mengine mengi zaidi ambao ni ya maana sana sana sana shuleni Lakini lile jambo ambalo ninapendezwa nalo sana kwa moyo wangu ni kuwa baba yangu alieza kuniendesha alieza kunifundisha kuendesha baiskeli.

Huwa ninapenda kufanya mazoezi yangu ya mwili kama mara tatu kwa wiki, ama siku tatu kwa wiki. Siku ya kwanza napenda kufanya mazoezi ni ijuma na ninaenda kwenye gym ambapo nafanya mazoezi pale ya cardio ambayo inasaidia sana kwa mishipa yangu na pia kwa roho. Na hii pia inasaidia mwili kupumzika na pia napenda tena niende nifanye mazoezi mengine jumatatu na siku ingine ya mwisho ni jumatano. Kwa hivyo nahakikisha ninafanya mazoezi kila siku tatu Kwa sababu hii inasaidia mwili wangu kuzoea ule yale makali ya mazoezi. Ingawaje ninapenda pia kupatia mwili siku zake za kupumzika ndo pia nisije nikachoka sana na nisije nikashikwa na maumivu kwa sababu ya kufanya mazoezi makali mazoezi ni ya muhimu sana kwa mwili wetu kwa vile inasaidia kwa misuli na afya kwa ujumla na kwa hivo napenda kuhimiza kila mtu hata marafiki zangu waweze kuenda kwenye gym na kufanya mazoezi ya mwili.

Rafiki yangu wa karibu anaitwa Linda na tulikutana na yeye wakati tulikuwa tunasoma chuo kikuu na kwa kweli tumekuwa marafiki tangu huo wakati hata sasa vile kila mtu anaishi maisha yake mbalimbali tunaendelea kukuwa marafiki na kwa kweli tumekuwa tukifanya mambo mengi sana pamoja kama vile kuenda likizo, kutembelea wazazi wetu, pia tunapenda kupika pamoja kama wikendi, tunapenda kutembeleana na kupika pamoja na kushiriki kwa chakula pamoja na familia zetu. Na ninafurahia sana kuwa na rafiki kama huyu kwa vile ninaamini kuwa wakati wowote nikiwa na shida anaweza nisaidia na mimi ninahakikisha kuwa ni rafiki wa kweli kwa sababu akinihitaji kwa usaidizi wowote nahakikisha kuwa ninaweza nikamsaidia. Naamini kuwa huu ni rafiki mzuri sana kwa sababu kama ninampigia simu nikiwa na tatizo lolote ataweza kuja na anisaidia na mahali nahitaji usaidizi wowote anahakikisha yeye ndiyo mtu wa kwanza kunisaidia Yeye ni zaidi ya rafiki ni kama dada yangu ingawaje wa kutoka kwa mama tofauti.

Kufanya kazi na timu ya mbali inaeza kuwa changamoto kubwa sana, lakini nikifuatilia maagizo ambayo tumepatiwa pale kazini, ninahakikisha kuwa ninafanya kazi yangu inavyofaa na hivyo inakua rahisi kukua kwenye timu. Kwa sababu umuhimu wa timu ni kufanya kazi na kukamilisha kazi. Kwa hivyo nahakikisha kazi yangu nimeifanya vizuri na nimetimiza na kila wakati ninahakikisha kuwa ninawasiliana na wenzangu kama ni kupitia kwenye mitandao ya kijamii kama vile kama vile WhatsApp, tunafanya mikutano pale kama kupitia kwa Google Meet ama Teams na tunaeza kujadiliana mambo yoyote yanahusu kazi yetu. Pia ninahakikisha kuandika ripoti na ninahakikisha kuwa ninawasiliana na kila mtu kwenye timu, ndo kama kuna mtu ako na swali ama kuna tatizo lolote, tunaweza tukajadiliana na tunaweza tukatatua. Na ninahakikisha kuwa nafuata sheria zote za kazi ambazo tumepatiwa pale, ndo nisije nikarudisha timu nyuma na ninaamini kila mmoja wetu kwenye ile timu anafuatilia hayo maagizo pia ndo tuweze kufanya kazi yetu kamili.

Kwa kuwasilisha ama kuhimiza ushirikiano katika timu ni jambo gumu sana lakini kwa kufuata vitu mbalimbali unaeza ukahimiza ushirikiano kwenye timu. Vitu ambavyo ninapenda sana sana kuhimiza ni kama mawasiliano mazuri. Nahakikisha kila mtu anaeza kuzungumza kwa uwazi na kama kuna tatizo lolote, mtu anaeza akajielezea kwa heshima na kusikilizana. Na pia, na kuna kuweka malengo ya pamoja. Kama timu, tunapo kuwa na lengo moja, kila mtu anajitahidi kushirikiana, kulifikia na kukamilisha. Unapata pia tukigawana majukumu kwa haki Kila mshirika anapewa jukumu lake kulingana na uwezo wake. Hakuna mtu pale atabaki akihisi kama amefinyiliwa sana Kwa hivyo unapata pale ushirikiano uko hali ya juu. Na pia tunajenga imani kwa uaminifu, kutimiza ahadi na kuonyesha kuamini mawazo ya kila mtu Kwa hivyo pale kama timu tunahakikisha kuwa tunaaminiana na hii inasaidia sana kuweza kusikizana na kufanya mambo pamoja. Na pia tunathamini mchango ya kila mtu na kutatua migogoro kwa amani, hata kuhimiza kazi ya kipamoja. Kila shughuli tunapanga, tunapanga, vile zinahitajika, na kila mtu anashirikiana, badala ya kufanya kazi, peke yako. Na pia unahakikisha kuwa, tofauti zozote pale kwenye timu, tunazishughulikia kwa heshima, tunasikiza maoni ya kila mtu, tunakuwa na mazungumuzo, ndo kila mtu aweze kujielezea na kila mtu aweze kueleweka. Kwa hivyo hizi vitu zote zinasaidia sana kwa kuweza kutatua mambo ama kuhimiza ushirikiano kwenye timu na kukuwa na mwelekeo mzuri wakati kuna mambo yoyote ambayo tunahitaji kufanya kama timu moja. Kwa hivyo kwa vile tunasema utengamano ni Kwa vile tunasema ushikamano ni nguvu.

Ndiyo ninapenda kuvaa kofia na uwa ninavaa kofia kulingana na mambo tofauti kama vile sherehe ama mazingira vitu kama hivo. Kwa vile unapata kofia iko na umuhimu tofauti tofauti, inaweza kutumika kukinga mtu kwa jua na inalinda kichwa na uso na macho dhidi ya mionzi mikali ya jua. Pia ninaeza nikatumia kama kinga baridi kwa vile sa zingine kwenye upepo unapata kuwa kichwa kinapigwa na upepo wa baridi sana na kama kuna joto pia unaeza pata unaeza ukakinga kichwa chako kutokana na joto. Ama vile unaeza ukatumia kukinga kichwa kutokana na mvua ama vumbi, kwa vile itazuhia vumbi na pia jua na maji kuingia kwenye uso au kichwani. Pia unapata naeza penda kuvaa kofia kuringana na sherehe kama vile kwenye harusi ama kama vile kwenye sherehe za kuzaliwa. Hizi ni sherehe ambazo unaeza ukavalia kofia kuonyesha hisia zako. Kama vile kofia yenye iko na rangi zenye zinavutia, kama vile kwenye harusi, ama kama ni kwa mazishi unaeza ukavaa kofia nyeusi pia. Kwa hivo kwa mitindo na utambulisho, unapata kuwa kofia inaongeza mwonekano mzuri na inaweza kuonyesha utamaduni au kazi flani. Na hata kwenye bahari pia ninapenda sana kuvaa kofia kwa vile ule lile jua kali lenye kuwaka kwenye pwani unapata unaeza ukajikinga zaidi ukitumia kofia kwa ujumla kuvaa kofia ni muhimu sana kwa afya yangu kwa kukinga uso yangu na ngozi yangu na usalama na ustawi wangu.

Kweli kila mnyama akona ubora wake kuliko mwingine na kila mnyama anategemea mazingira na mahitaji ya mtu ambaya amemweka. Apo ni kumaanisha kuwa paka au umbwa wate wakona umuhimu kwa maisha yangu Ninapenda wate kwa jumla kwa vile Unapata paka ako na anakuanga mhuru sana na anapenda utulivu ingawaje unapata umbwa anapenda kucheza, anapenda kukimbia nje ambayo inamaanisha kuwa maeneo yao ama mazingira yao lazima yakuwe tofauti kabisa Pia unapata pia paka anapenda kujitegemea ya zaidi, anafanya mambo zake mwenyewe, lakini unapata umbwa naye lazima akutegemee wewe kama ni kumpa chakula, anataka kupendwa, anapenda kudekezo, kwa hivo umbwa wanapenda tabia za kutegemea mtu sana. Kwa hivyo, kwa faida unapata ni rahisi sana kufuga paka nyumbani, na anahitaji nafasi ndogo sana, hahitaji nyumba kubwa, na pia hahitaji kutembezwa nje kila mara kama vile umbwa, chakula chake ni kidogo, ata kufukuza wadudu kwa nyumba ama panya, unapata atafanya iyo kazi yake vizuri sana. Na pia unapata umbwa ataweza kulinda boma na familia nzima na anakuwa ni rafiki mzuri sana kwa binadamu ata kwa watoto sana sana na anasaidia kazi kama ulinzi na uwindaji na uokoaji na hii inafanya kutufurahisha zaidi kama binadamu na inapatia mtu hisia ya usalama na faraja wakati ukona umbwa pale kwa boma lako. Kwa hivo, unapata paka ni bora kwa mtu sana na anapenda sana kukuwa karibu na watu. Na mimi kabisa anapenda paka kwa vile ako mtulivu na maisha yake ya kujitegemea. Na ninapenda mbwa kwa sababu anapenda urafiki na anapenda kulinda na anapenda kushugulika kwa mambo mengi. Kwa hivyo, hakuna mwenye ninapenda zaidi ya mwingine.

Ndiyo, huwa ninapenda sana kununua vitu kutumia simu kwa vile sahii hii ni njia muhimu sana ya kisasa na rahisi ya kupata bidhaa na hata huduma. Na inakua ni nzuri sana kwa vile faida zake za hali ya juu, kama vile urahisi wa kutumia, unanunua vitu zako ukiwa nyumbani, na unaeza ukanunua hata ukiwa, ama ile duka ambayo unataka kununua hizo vitu, iko mahali popote, hata duniani. Ya unapata inaokoa muda sana. Kwa vile hautachukua muda wako kuenda kwenye sokoni au dukani, kufuata zile vitu ambavyo unataka kununua. Unachukua simu yako, unaagiza bidhaa ambavyo unataka na unapata wale wauzaji wataeza kutumana bidhaa viyako na unaletewa mahali huko kwa haraka. Pia unapata malipo ni rahisi kama vile tunaeza kutumia Mpesa, ama benki, ama hata Paypal, ama Payoneer. Hizi ni njia zote ambazo unaeza ukatumia kufanya malipo kwenye mitandao ya simu. Na pia ukitaka kulinganisha bei, unapata kuwa ni rahisi kulinganisha bei kabla ya kununua. Kwa hivyo unaangalia pale bei ya kitu, unahakikisha kuwa ile bei uko sawa nayo kabla uweze kununua. Na kwa hivyo ningependa tu kuhimiza ununuzi wa simu kwa vile pia mimi nimefurahia sana wakati ninatumia simu kwa sababu inaniokolea sana muda wangu na pia inanizuhia kuchoka kama vile ninapozurura ama kutembea kwenda kule madukani kutafuta zile bidhaa ambazo venye nahitaji. Hivo kununua vitu kwa simu ni njia rahisi sana na ya haraka na ninahakikisha kuchukua tahadhari za juu sana ni kapatana na walaghai ama kupoteza hela ama bidhaa zangu wakati nafanya ununuzi wangu.

Ninapenda sana wali kwa vile inakuwa ni rahisi sana kutayarisha kwa hivyo unapata wakati mwingi mimi ninapenda sana kukula wali na huwa ni mzuri sana kwa vile haihitaji mboga mingi na Hata unaweza ukakula na mboga mbalimbali kama vile maharagwe, unaweza ukakula na mbaazi, unaweza ukakula na nyama ama hata mboga kama vile sukuma ama cabbage. Na inapatia mwili wangu nguvu za haraka, unapata pia ni laini na rahisi kumeza, hasaa kwa watoto wadogo ama ambao ni wagonjwa. Na pia napenda kwa sababu, nikikula wali wakati sitaki kushiba sana, napenda kula wali na hii ni kwa sababu, ukiukula wali unapata ile hisia kuwa umeshiba sana inaisha haraka. Kwa hivyo hiyo ni sababu moja napenda wali zaidi. Lakini pia ugali ni nzuri kwa sababu itakushibisha kwa muda mrefu na haina nyuzinyuzi nyingi na pia inasaidia sana na mngenyo wa chakula na inatoa nguvu za kudumu sana sana ugali inapenda wakati ninaenda kufanya kazi ngumu ama wakati ninasafiri nikiwa ninajua kuwa sitapata muda wa kukula tena kwa hivyo unapata kuwa itakubakisha na nguvu kwa muda mrefu Ingawaje inakuwa ni ngumu sana kutayarisha. Ndiyo maana huwa siipiki sana kwangu Kwa hivyo ugali kwa wakati nafanya kazi nzito huwa ni mzuri sana na wakati nataka kushiba kwa muda mrefu. Ingawaje wali ni bora zaidi wakati sitaki kushiba sana na ninataka kushiba haraka. Kwa hivyo zote zinanipatia afya kwa vile zote ziko na ziko na umuhimu wake na zinanipatia nguvu mwilini na hiyo ni mzuri zaidi kwa sababu nikikula ugali ama nikikula wali inanipatia virutubisho sawa.

Huwa ninapenda chai sana kuliko kahawa, ingawaje, sana sana huwa inalingana na sababu yangu ya kutaka kunywa chai au kahawa na hiyo ndo itamua kama nikinywaji gani nitajipatia kwa muda falani. Ninapenda zaidi chai kwa sababu kwanza kabisa huwa inatuliza sana mwili wangu na ata hakili na inasaidia sana na chakula kama vile wakati nakula chakula ningependa kukunyua chai na kukula chakula pamoja. Na hote unapata kuwa ikona virutubisho ambavyo vinalenda mwili kwa mambo tofauti na pia bathi za chai zinasaidia zaidi kupunguza uzito kama vile green tea ambazo unaweza ukanunua kwenye supermarket. Lakini pia ninapenda sana kunywa kahawa haswa wakati ninafanya kazi ngumu kwa sababu inaniongeza umakini na hata kunipatia nguvu kwa sababu ile kafeni yenye iko kwenye kahawa. Naunapata pia ina punguza usingizi kwa muda na inaongeza hata kiasi ya kufanya kazi au kusoma kwa sababu samahani inaongeza kasi kwa sababu unapata wakati umeketi pale kufanya shugli zako, wakati umekunywa kahawa ina kuchangamsha na unakua mchangamfu hata kufanya kazi zako. Na kwa hivyo, unapata wakati umekunywa kahawa, inavyoongeza pia kasi na ya ama ule mwendo wa kufanya kazi ambayo ukonayo. Na pia inaeza kunisaidia kwa kuboresha hali ya moyo. Na pia inasaidia sana kwa kusukuma damu. Hivo, tofuti ya kahawa na chai ni kidogo. Isipokuwa tu kahawa iko na ile kafini nyingi kuliko chai. Na chai pia unapata ni laini na haina ukali kama ule wa kahawa na inatuliza pia. Kwa hivyo hizi zote ni vinywaji ambavyo ninapenda kulingana na ile shuguli ambayo niko nayo ya iyo siku.